Mchana nafungua kwa kawaida lakini kama nikiwa na njaa chakula ninacho kipenda zaidi ni wali wa maharagwe ni mlo wa jadi ambao huweza kuwasifikana kwa nyumba ya wali huwa nono na wa kuvutia na maharagwe yana mchuzi mzito mwenye viungo vinavyochachusha huwa napenda kuongeza vitoweo kidogo kama kachumbari ili kuongeza baridi na utamu.

Ndio nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa mara chache, au mara ya kukumbukwa zaidi ni ile nili onyesho na uchoraji wa kisasa yanayofanyika katika ukumbi wa kitalii. Jijini. Nilivyo ingia nilihisi kama ninaingia kwenye ulimwengu mwingine. Kini laba kinacho chua na rangi zilio kuwa na uhai mkubwa na picha zilizojazwa maana na kina.

Hakika kutumia video vya kwa wasili lakini kwa mazingira maalumu kwa mfano ninapokuwa na familia yangu nje ya nchi hupenda kufanya video calli ili kuweza kuonana kuso kwa uso kucheka pamoja au kuona hisia zetu. Inahisi karibu kama walio hapa. Pia kazini, mikutano mikuu, mitandaoni kwa video huwa mnafaa kwa ajili ya kupita mchoro, kutoa maelekezo au kujadiliana mambo makubwa na kwa na ufasihi zaidi.

Ninalopenda zaidi kwa watu ni urahisi wa kuwa na huruma kuna watu ambao huwahitaji wakati wanaoumizi fahamu hata kuuliza na hupatia azma kwa kweli hata kweli kuna mkali au mpole pia unavyopenda uwezo wa kucheka na kufurahisha wengine tabia ya kutoa ucheshi wakati mzito wa maisha unapo zaidi kama mvua inaponyesha.

Kwa upande wangu ningependa sana kupata mafunzo ya kubunifu na suluhisho ya kenua. Kwa maana ningependa kujifunza mbinu za kutatua changamoto kazi ni kwa njia ambayo linazo anzia na sijui au mbali naweza ache pia napenda mafunzo ya usimamizi wa muda. Kwa undani si tu kuweka ratiba mbali jinsi ya kuwa na umakini wakati kazi inayoepuka na vurugu kwa mazini.

Kwa hakika kupiga kura ni haki ya msingi wa majaribu. Muhimu na mwanainchi yoyote alie na umri wa kutosha ana ona ni fursa ya kuweka sauti yao na kushiriki katika makuamua ya nchi kila kura inayotoa nafsi ya kuchagua kiongozi mimi. Unaono unayakaribiana na madhili ya matarajio yao au kutoa maoni yako kuhusu mambo makuu ya kijamii.

Ndio nimebahatika kuenda kikundi ya tamasha la mziki mara chache na moja ilikuwa ya kumbu kumbu zaidi ilikuwa tamasha la wasini ya mziki ya kisasa jijini. Nilipofika uwanjani ulimwengu ulibadilika, ngoma zilikuwa zinatoa mtiririko wa sauti uliovuma kwenye mzili wangu na masauti ya wasanii mkuu ilijaa kwenye hewa na kwa ushauku na urahisi Muzika.

Mi hufuata mchanganyiko kwa mfereji kulingana na mahitaji yangu. Kwa habari wa ninatembea kwa BBC, Swahili. Na Citizen kwa ajili ya ripoti za kina na kimataifa wa kuvutia kama 'The Real Housewives' na vichekesho vya kibenzi au mara nyingi NTV kwa tadmia na kitanzania zenye uhasili wa jamii.

Napenda harufu ya sili inanikumbusha furaha na utulivu. Harufu ya mvua inayoanguka arthi kavu inanifuraisha. Nahisi kama nimezaliwa upya ile harufu ya udongo inayoitwa vumba inanileta amani ya kipekee. Pia harufu ya chai ya masala inayovumba asubuhi huniosha rohoni.

Pia napenda kucheza michezo ya video lakini sio kila wakati huwa napenda zaidi michezo ya kubahatisha ya kufanya kazi ya kiakili kama suduko au ches kwenye simu ili unisaidie kufajiri au kuamsha ubongo wakati wa mapumziko. Pia napenda michezo ya simu yenye hadithi nzuri ya kusisimua ambayo huwa naona ni kama kusoma kitabu cha kuchekesha.

Ninapotaka starehe, huwa nachagua shughuli kulingana na hisia zangu ya wakati huwamara nyingi huwa anapenda kusoma na vaili. Vinyehadizi za kupendeza kwenye chumba kilicho chana na wamaani huku nikisikiliza mziki wa piano unaovutia roho wakati mwingine huwa natembelea kwenye bustani ya karibu kuona maua meusi kuspida mwamiya mwamiya.

Kikweli napenda zaidi kusoma habari mtandaoni kwa babu nyingi ni wakati wa haraka na rahisi. Naweza kusoma habari za hivi punde kwenye simu yangu popote nilipo, kazini kwa daladala, au nyumbani pia mtandaoni kuna vyombo vingi tofauti na makala vimeandikwa kwa mtindo wa mbali mbali hivyo naweza kulinganisha maoni na tofauti ya na kupata picha kamili za tukio.

Mafunzo tu yaliokuwa kwa mchanganyiko wa theoria na utendaji ndio yalio nifaa zaidi sasa mafunzo yauhusiano wa watu yamekua muhimu sana kati ya maisha yangu kujua jinsi ya kuwasiliana vyema kusikiza ni kwa makini na kutatua migogoro kwa busara kunanifanya niweze kufanya kazi vizuri na watejaa wananifanya nafanya fanye kazi vizuri.

Kwa kweli jinsi juisi ya machungwa ndio yanayanipendeza zaidi ni kitu tunachola kila siku nyumbani kwani ni rangi yake ya machungwa inanifajiri mara moja harufu yake nzuri inaniita utulivu na radha yake pekee uchangamfu na nithamu kidogo hainai ishi yanikumbusha asubuhi jumapili ulimwengu unavyoonekana kupendeza.

Kwa hakika ningependa kutembelea baharini ya mediteriania sababu yake ni kuwa mchanganiko wakipekee wa kihistoria utamadunio na mandhari. Nigefurahia kuzuru pwani ya uhohazi na kugonga magofu ya kirumi. Kufurahia wakati wa kinkiri na kujione rangi ya bluu ya ajabu inayo pamba angani.

Mimi binafsi napendelea kunyoa uso wote kwanza ninahisi kama nina utulivu na usafi zaidi hasa ninapokuwa na joto. Hapa Kenya pia kunyoa kunanikumbusha desturi ya kijana na komavu lakini sitakuwa na siku nilijaribu kuvaa ndevu fupi kwa sababu inastawishi na kwa marafiki.

Upande wangu ninahifadhi data kwenye maeneo mbalimbali kulingana na umuhimu wake data muhimu kama nyaka. Nyaraka za kifedha au picha ya familia huwa ninaweka kwenye wingu wa kuhifadhi kwa usalama na pia kwenye diski ngumu ya nje kwa thamana ya zaidi.